Ninachofanya ili niwe na afya nzuri, jambo la kwanza ni kuhakikisha kuwa ninakula chakula kizuri. Hii ni kwa kukula chakula ambacho ina viungo vyote, vinavyo saidia, ambavyo vitaleta vitamini kwenye mwili wangu. Pia ninachofanya ili kuwa na afya nzuri ni kuhakikisha kuwa ninakunywa angalau lita moja au hata mbili za maji kabla siku haijaisha. Pia ninachofanya kuhakikisha kuwa nina afya nzuri ni kufanya mazoezi. Mazoezi rahisi sana ya kutembea ambapo baada ya kula mimi nitaweza kutembea hatua kidogo ili chakula kiwezi kusiagwa vizuri kwenye tumbo. Pia ninachofanya ili niwe na afya nzuri ni kuhakikisha kuwa ninakunywa tembe na kuwa ya zile ambazo zita nisaidia kuzuia magonjwa ya siweze kunivamia. Na pia wakati wa baridi nitahakikisha kuwa nimevalia sweater ili nisiweze kupatwa na magonjwa ya baridi. Pia ninahakikisha kuwa ninakula mapema na sikuli chakula nzito wakati wa usiku ili niwe na afya nzuri. Na kwa hivyo pia kwa ili niweze kuwa na afya nzuri na hakikisha kuwa niwekula matunda kwa wingi ili kuzuia magonjwa.

Ndiyo, ninapenda kuimba, na mimi upenda kuimba wakati nataka kufanya maombi au wakati nataka kusoma Biblia. Pia kabla sijaimba, mimi hupenda kufungua sauti yangu kwa kuimba nyimbo rahisi. Na pia mimi hupenda kuimba sababu kuimba ni mojawapo ya njia ya kuzungumza, yale ambayo yananipa mawazo mengi. Na pia kwa kuimba, mimi huweza kuwa na siku njema.